Ndiyo, ninaweza kuwa na kiwango cha ustadi kwangu jirani wa karibu kabisa ni kama wale wa kulia na wa kushoto nina urafiki wa kina, tunajuana na majina ya familia tunashirikiana kwa chakula ama kung'ara na hata kukopa chumvi au kuchaji simu wakati wa dharura tunaweza kuwasiliana kupitia simu kwa mambo muhimu.

Mwanzo kabisa naanza na kufungua kompyuta yangu na kukimbia kwenye programu zote muhimu kwa siku hiyo kama emaili slack ama na mfumo wa kazi. Alafu nichukue dakika tano za kutatua meza yangu kuondoa vinyesi ya mchana kusafisha skrini na kuweka kikombe chini chachio kilichojaa kahawa.

Ndio napenda kupiga picha kwa shauku kubwa kwangu mimi. Sio tu kukamata picha bali kukamata hisia na kumbukumbu wa usawa wakati wa husika mara nyingi huwa napenda kupiga picha za asili machozi ya jua yanayopenya mitini asubuhi au wingu la kusisimika jioni pia ni ni rahisi kupata nikikamata picha za wakati wa sherehe za familia hasa ile tabasamu ya asili inayotokana na mazungumzo wa kuchekesha.

Kwa kawaida nina lenga kulala masaa saba hadi nane usiku lakini sio kila siku nafanikiwa. Hakika kuna nyakati mchana kazi ninapokuwa na mzigo mwingi na mwili inalazimishwa kulala kwa masaa chache lakini ninapojisikia nimelala huwa ninaenda mazingira nzuri kutulia gizani kabisa.

Mazoezi yangu ni muhimu kama chakula cha mwili na roho. Kila asubuhi kabla ya kuanza kazi hufanya vyango ya kunyorosha misuli kwa dakika kumi. Mara tatu huwa nafanya mazoezi hii mara tatu kwa wiki juma tatu juma nne alma hii alma. Huwa ninaenda kwenye kumbi ya mazoezi hufanya mazoezi kuinua misuli na kukimbia kwenye treadmili. Jioni ya ijuma huwa napenda kukimbia nje ya dakika thelathini. Baada ya mazoezi, ile yote huwa najisikia mzuri na roho inakuwa nyepesi. Hata naenda lea vizuri zaidi.

Kwa kweli kime furaha yangu ya nyumbani huanzia kwa kunyakua kitabu kizuri na kukimbia kwenye kiti ninachopenda hakuna kinacho nifurahisha zaidi kulalengea kurasa za hadithi ya kusisimua huku nikisikiliza muziki mpole wa jazz au sauti ya mwanje.

Kimsingi ninapenda vyakula vilivyo na mafuta lakini ya aina mzuri na kwa kiasi mfano napenda utamu wa nyama wa ya ngurwe kwenye maharagwe. Au ladha ya nazi katika mchuzi. Mafuta asili yanayo ongeza harufu mzuri na kuridhisha njaa. Hata hivyo ninaepuka mafuta maalum au kupika tena na tena.

Kwa dhati somo nililopenda zaidi shuleni ni sayansi ya siasa. Ilibadilisha mtazamo wangu kabisa kuhusu ni nini maana ya kuwa mwananchi. Kwanza nilivutiwa na mbinu mwalimu alivyotufundisha. Baada ya kutuambia sheria, alitumia mifano halisi ya maisha kama vile kueleza jinsi serikali ya mtaa inafanya kazi kwa kutumia mfano wa chama cha wanafunzi.

Kimsingi napenda machanganika ya wakati wakufanya kazi pekee yangu na wakati ni wakushirikiana na wenzangu napenda nakufanya kazi pekee yangu hasa wakati nina haja. Yakuzingatia kwa undani na kufanya utafiti au kuandika ripoti huu ni wakati wakujikuta na kuboresha ubolo wa kazi bila usumbufu wa mazungumzo.

Kwa dhati ni mfuasi wa timu na berea ya ujerumani tangu ututoni mwangu. Nilivutiwa na ujenzi wao wa kifundi na uzanifu wa kwani ushindi, nilikumbuka mchezoji wa zamani kama filipini ubastani na bado huwa napata hamu. Pia ninaitafuta timu ya taifa ya Tanzania hata kwa changamoto zao huwa nina waunga mkono kwa moyo wote haswa wakati wanacheza taifa ya za vikombe za kiafrika.

Naam. Si naishi tena mahali nilipozaliwa lakini bado napenda kurudi kwenye kijiji chetu cha asili kila nikipata nafasi. Nilizaliwa katika kijiji cha mwalali, wilaya ya mkuranga pwani. Mahali penye utulivu wa asili na watu wenye upendo. Nilihamia Dar es salaam kwa masomo ya juu na baadae kazi.

Kwanza ninaipuka kabsa plastiki mara kwa mara ni napo chukua chikumba cha kitanga. Kila nikienda dukani na chombo cha choma. Cha kununulia maji ya kunya hata dukani inakata. Michoro ya plastiki na kuchagua kifurusi cha kataka Tasipili ninanunua bidhaa zenye mpoko wa kudumu.

Ndiyo ninafuatifuatilia kwa makini matukio ya kima taifa kwa kutumia chanzo mbali mbali. Habari za kila siku huzi hunipata kwenye vyombo vya habari na vya kima taifa kama bbc news. Na pia vyombo vya habari vya kima taifa kama dy. Nina vikabilini matukio za kuchumbua.

Kwa kawaida huoga mara mbili kwa siku asubuhi na jioni. Asubuhi huoga kwa maji baridi kidogo ilikuonoa macho na kusikia tayari kwa siku huku nikitumia sabuni ya kuvuta maharufu ya kufurahisha. Jioni huoga na maji ya moto, ili kutoa uchafu wa siku na kulala vizuri.

Ndiyo napenda kula samaki kwa hamu kubwa. Hamaki kwani hasa huwa na ladha ya kipekee inayonikumbusha utajiri wa bahari yetu. Napenda zaidi samaki wa kuchoma kwenye makaa au wa kukaanga kwa utamu huku tumbo la samaki likiwa limehifadhiwa harufu ya mchuuzi na wa nazi na viungo vinapokuwa ndiyo napenda kula samaki kwa hamu kubwa. Hamaki kwani hasa.

Kwanza ni naanda wa roka ya shukrani ya mamalengo na pemaka bila siku. Mwaka mpya wandea. Niwandika mambo ni naa yafandikio kufanya na mambo nataka kufanya mwaka ujaa. Hii inanisaidia kuona mwaka umaliza kwa shukrani pili huwa naungana na familia. Na marafiki kwa karamu ndogo tunapika vyakula maalumu. Kama pilau au samaki wa kupaka au viazi vitamu. Na kushiriki kwa kumbu kumbu za mwaka niliofika.

Ndiyo ni meshai kununua tikiti za matukio mbali mbali kwa mfano nilinunua tikiti za concert ya mziki wa dansi inayafanyika mjijini daler salamu ambapo walikuwa wana cheza bindi, maarufu za mambo ekspresi nililipa kiasi cha shilingi elfu kumi kwa tikiti hiyo. Pia nimenunua tikiti tamasha za sanaa ya mitaa.